Mchezo niupendao zaidi katika olimpiki ni riadha, hasa mbio za mita na mita mia mbili. Napenda mchezo huu kwa sababu inaonyesha kasi, nidhamu na maandalizi makubwa ya wanamichezo. Pia hunivutia venye. Wanariadha wanajishuhudisha ili kuwakilisha nchi zao. Mwanariadha kama kipchoge ndio mfano wa mwanariadha nimpendao.

Unaweka nenosiri salama vipi? Ninaeka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, namba ama alama maalumu. Naepuka kutumia majina, tarehe au, tarehe za kuzaliwa zenye zinaeza kutabirika haraka. Pia. Pia natumia nenosiri tofauti tofauti kwa akaunti mbalimbali na kubadilisha mara kwa mara. Ninahakikisha silishiki. Nenosiri langu na mtu yeyote. Naam.

Unasherehekea mwaka mpya vipi ninasherekea mwaka mpya kwa kukutana na marafiki familia kushiriki vyakula na vinywaji tofauti tofauti tunatafakari mafanikio ya mwaka uliopita na kueka malengo wa mapya ya mwaka unaokuja pia tutaomba na kumshukuru Mungu kwa uhai na baraka usiku wa kuamkia mwaka mpya huangalia sherehe ya kutafaki au kusikiliza muziki sherehe hizi hunipa matumaini mapya furaha na motisha ya kuanzia mwaka kwa hiari na mwelekeo mzuri.

Je, unaishi mahali ulipo zaliwa? La hasha siishi mahali nilipo zaliwa, kwa sasa naishi Nairobi kwa sababu ndiko kukona mambo mapya ya maendeleo, ndiko kuna kazi ndiko mtu anaweza pata ajira mzuri yenye inaweza kukua na manufaa kwa maisha yako.

Jee, unatoa sadaka au michango? Naam, ninatoa sadaka na michango kila wakati inapo wezekana. Kutoa sadaka hunifundisha kuwa na moyo wa ukarimu, kuwajali wengine na kuwa na upendo. Iwe, kila wakati ninapo toa sadaka kanisani, huwa najifunza kungoja baraka zangu.

Mboga gani unazo penda kula? Ninapenda kula mboga za mchicha. Mchicha ni mboga ambayo ikona uwezo wa kupea mtu iron ambayo inaongezea damu kwa mwili. Pia mchicha ina vitamin. A ambayo inakupa uwezo wa vitamin A na vitamin C kwa afya ya macho na ngozi. Mchicha ni tamu kwa kula na inawepesi wakupika.

Je unapenda kununua vitu mtandaoni ndiyo ninapenda kununua vitu mtandaoni umuhimwa kununua vitu mtandaoni ni uko na fursa ya kuangalia bei ya kila kitu na kuletewa adi kwa mlango wa nyumba yako eee kununua mtandaoni ina manufaa mengi kama kupunguza wakati wa kushinda ukienda hadi kwenye duka ili kuchagua.

Unapenda kula wali au ugali? Ninapenda kula wali. Ninapenda kula wali kwa sababu kupika wali ni rahisi. Na kupika mboga yake pia ni raisi. Pia wali ni tamu kuliko ugali kwa maoni yangu. Ndiyo maana napenda kula ugali. Ndiyo maana napenda kula wali. Lakini ugali bado si mbaya. Ugali bado ni chamu. Lakini napenda wali zaidi.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Mahali ninapoishi ni nyumba ya chumba kimoja. Mahali ninapoishi ni mazingira ilio katika mji wa Nairobi, mazingira safi na mazingira ilio karibu na barabara. Nilihamia hapa kama miezi nne iliyopita na ninafurahia sana kuwa hapa. Mahali hapa hunipendeza kwa kuwa kila mtu ako katika shughuli zake za kuamka na kuenda kutafuta hela na kurudi baadaye alafu ulinzi pia iko salama. Ninahisi salama nikiwa maeneo hapa ninapoishi na ninahisi raha mingi sana.

Je unapenda kuogelea ndio ninapenda kuogelea ninapenda kuogelea kwa sababu kuogelea husaidia kuondoa uchafu kama viroboto na pia inatoa uchafu yoyote kwa nywele kuogelea pia inaongezea kujiaminia kwa mtu kwa mfano mtu anaweza kujiachilia bila kuogopa kupelekwa na maji.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini? Kama mwana biashara, naweka malengo ya kila mwezi kwa kutathmini biashara yangu kwanza. Kisha kuangalia mahitaji ya soko. Huwa malengo yanayoweza kufikiwa kwa kuongoza kwa kuongoza mauzo kisha kuangalia wateja na kuhakikisha kuwa nimewashugulikia wote bila kubakisha hata mmoja. Kwanzia watoto hadi watu wazima.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta? Napenda chakula chenye mafuta kwa sababu hunipa ladha nzuri na hunifanya nifurahie mlo wangu. Mafuta huongeza harufu na utamu wa chakula, changu. Asaa, ninapokipika vizuri. Hata hivyo, huwa sipiki chakula na mafuta mengi ili kuzingatia usafi na kuepuka madhara ya kiafya.

Je, unapenda chakula cha haraka? Hapana, sipendi chakula cha haraka. Kwa sababu mara nyingi, hakina viributisho vya kutosha na linaweza kusababisha matatizo ya afya. Kama kunenepa, kuumwa na tumbo, na hata kuendesha. Ninapenda chakula cha nyumbani chenye lishe kamili na kinachonipa nguvu na afya njema kama matoke.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Kama mwanabiashara, uzoefu wangu wa kazi umenifundisha umuhimu wa kupanga na kuamua haraka. Nimejifunza jinsi ya kusimamilia fedha zangu na kushughulikia wateja wangu kwa adabu. Pia, ninashughulikia changamoto zote za wateja wangu na kuhakikisha wana furaha na kuweza kurudi tena. Pia umenifundisha kuwa na uvumilivu na bidii tele.